Maandalizi kabla ya kununua vitu.

Makubaliano yaliyo wekwa baina ya mtu moja na mwingine.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana nitaupika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi nahitaji limau na tangawizi kumtia ladha jee niandae ugali au wali nadhani wali ni bora unaiva haraka nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia samaki lazima uwe na ladha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri Nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Napenda kupanda boka shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri, tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa, kazi hii nanipa amani ya moyo, napo kuwa shambani, ninasahau mafu, masumbufu ya kila siku, ninafuraiya kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto, lazima ninunyuzia maji leo, juwa limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva. Naomba nipande pia mauwa mengine ili bustani iwe nzuri zaidi shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Mteja halinipigia akiwa na asira leo. Yeye halisema uduma yetu ni mbaya. Nilimusikiliza kwa makini mbila kumkatiza baada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufunguzi tatizo ilikuwa raisi lakini halitaka kuzungumza na msimamizi nilimwelekeza kwa afisi mkubwa. Kazi ya uduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi watu wanakuwa na asira lakini lazima niwe na subira nikionyesha uduma na ufahamu wanatulia sio wote wanakua wakali weingi ni wapole lazima nisipokee asira zao kwa moyoni nikazi tu sio mimi binafsi Nitafanya vizuri zaidi.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

Musafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigia mwenyekiti barua, nimwambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saamoja, je kuna njia nyingine zaidi ya fupi, nadhani kama niondoke mapema dakika deladhini, nitaipuka msongamano, kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio. Sikize muziki hili niwanasubira hali ya siku lazima nijifunze kustahimili.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

Ni na mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima ni jiandae vizuri usiku ninaitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe twakimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kathaa zinaitaji kuboreswa. Nitaongeza grafu kathaa zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa ma swali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari, suruwali na shati la kawaida litafaa. Au inavyo zidii nivae taipia. Na dhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaitaji kulala mapema. Hili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo. Ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani. Ula wa baba zetu. Hh Kuna nyimbo nzuri na za taarabu. Hh Zinaburudisha moyo. Au nizisikilize rumba. Ilk Inafurahisha na kunifanya nikate kucheza. Hhh ni na mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu hhh Nitachagua wimbo wa kupendeza ni usikilize ukijirudia, Mziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo Ukiwa na uzuni, mziki unakuondolea Ukiwa na furaha, unakuongezea leo ninahisi vizuri Nitacheza kidogo tu nyumbani Hakuna mtu anaona, nitafurahi mbila aibu.

Nivaye nini leo, hewa ni ya joto au baridi, hebu niangalie nje kwanza, jua linaolekana, lakini kuna upepo, nadhani nguo za kichwa na nguo nzito kidogo, yule shati la blu na surwali nyeusi, viatu gani sandali au viatu vya kufunga, kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora, nitachukua jaketi nimwage kwenye mkoba, kama nitakuwa baridi jioni, mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabinji, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa atoto. Machungwa na maembe yapo sokoni sasa, je, nina pesa za kutosha? Hebu nihesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha, nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Wikendi inakuja nifanya nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitajia ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamona kwa mda, iyo ni wazo nzuri. Tuja tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia mda pamoja, Lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawazo mpango mzuri, turidhike wote.

Jioni hii nitawona nini? Kuna filamu mpia kwenye runinga, au nisikilize muziki tu, labda niangalia matangazo ya michezo, kuna michezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza, watoto wangetaka kuona adidi za katuni, wanafuraiya sana. Tunaweza kuangalia pamoja, alafu wa toto walale. Badae nitakua na muda wangu, niangalia filamu yangu, ni na filamu kada sijasoma bado, nadani usiku utafuraiya burudani nyumbani, ni vizuri kulala mapema pia, kesha ni siku ya kazi.

Je niendeshe gari au nichukue basi gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana basi ni rahisi na nafuu lakini leo nina mizigo mingi nathani gari ni bora nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembea rafiki yangu aliye mgonjwa, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisisahau kitu chochote.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea. Vikoozi vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninahitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini zitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha Watoto watasaidia kupanga vitu vyao nyumba safi inatoa amani ya moyo Nitafikiri nitatumia saambili tu Bada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Hewa leo ni baridi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je, nichukue mavuli wangu? Lazima nichukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi? Nathani jaketi ni lazima leo. Anga limeanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii inafanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini nitanunua chai. Hali ya wewa itabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.

Kununua vitu mtandawani ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiangiza vitu usivitaji. Garama itakuwa kubwa mwishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya maitaji kabla ya kufungwa tofuti Nitanunua vile tu ilivye kwenye orotha Nitaangalia vitu vingine Lazima pia nilinganisha bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu walio kusha kununua Niseme ka mabidani nzuri kununua mtandaoni nisalama ikiwa utakuwa na busara ndatadi hadari.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo, kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, Ninavyuma viazi vya karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, nitahitaji ku. Anza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule, kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Jirani yangu alinitembelea jana, tulizungumza mamboe mengi, yaya ni mtu mzuri sana, tunasaidiana kila wakati, alikopa chumvi kidogo, nikikupa bila tatizo, majirani wazuri ni kama familia, mwezi uliopita mimini nilimkopa skari, alinipa bila maswali, tunahangalia watoto wa kila umoja wanapo undoka, ii ni jamii ya kweli, tunahusiana vizuri, Labda nitampikia chakula kidogo nimpeleke kesho. Yeye alinipikia wiki ili yopita nilipokuwa mgonjwa. Lazima turudishane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu. Lazima tuwaishimu.